Hivi kwamba ni jukumu gani hunifanya niamke kila siku nikiwa na hamasa ya kwenda kazini? Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kutatua matatizo na kusaidia watu kufikia malengo yao. Napenda kazi inayohitaji kufikiri kwa kina, kusikiliza wengine na kutoa suluhisho lenye matokeo ya kweli. Ninapata furaha ninaposhirikiana na timu kubadilisha mawazo na kujifunza mambo mapya kila siku. Mawasiliano bora na ubinifu hunipa nafasi ya kuleta thamani kazini. Zaidi ya yote, jukumu linaloniruhusu kukua kitaaluma. Huku nikileta mabadiliko chanya kwa shirika ndilo hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kwa kujituma.

Ni sherehe ipi hunifanya nijisikie furaha ya kweli na kuthamini maisha zaidi. Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ya kuzaliwa. Kwa sababu inanipa nafasi na fursa ya kushukuru kwa zawadi ya uhai na kutafakari safari niliopitia. Ni wakati wa kutambua mafanikio kujifunza kutokana na changamoto na kueka malengo mapya ya baadaye. Pia, sherehe hii inanipa fursa ya kuungana na familia na marafiki, kushiriki kicheko, chakula na kumbukumbu za thamani. Sherehe hii hunijaza furaha, hunikumbusha umuhimu wa mahusiano na kunipa motisha ya kuendelea kukuwa binafsi na kitaaluma kila mwaka wa maisha yangu.

Je, uchaguzi mdogo wa mavazi kama kofia unaweza kueleza utu na kujiamini kwa mtu diyo. Napenda kuvaa kofia kwa sababu ni zaidi ya vazi la kawaida. Ninjia ya kujieleza na kuongeza kujiamini. Kofia hunipahisia ya utulivu na mtindo. Hasaa inapo lingana na mavazi niliovaa au mazingira niliopo. Pia ni muhimu kivitendo kwani hunikinga na juakali au baridi. Hivyo kunifanya nijisikie huru na makini katika shuguli zangu. Zaidi ya hayo kuvaa kofia hunipa utambulisho wakipeke na wakati mwengine huanzisha mazungumzo mazuri na watu wengine. Napendelea kofia rahisi lakini zenye mvuto zinazo weza kuvaliwa kazini au katika muda wa mapumziko. Kwa ujumla napenda kuvaa kofia kwa sababu unifanya nijisikie nipo sawa na nafsi yangu. Nikiwa na mtindo wangu binafsi na tayari kukabiliana na siku kwa kujiamini na motisha zaidi.

Ninatumia mitandao ya kijamii kila siku kama sehemu ya shughuli zangu za kawaida. Mimi hutumia majukwaa kama vile LinkedIn, Twitter na Instagram. Kwa lengo, la kitaaluma, la kibinafsi. Ikiwemo kuwasiliana na wenzangu, kupata taarifa muhimu na kusoma maswala yanayo husiana na kazi yangu. Pia, ninatumia mitandao kuandaa ratiba, kushiriki maendeleo ya kazi na kupata mrejesho mara kwa mara ili kuboresha matokeo. Kwa burudani, mitandao huniwezesha kupumzika kidogo bila kuingilia shughuli zangu muhimu. Nidhamu ya muda ni muhimu, hivyo ninapanga vipindi maalumu vya kutumia mitandao ili nisiathiri uzalishaji wangu. Kwa kufanya hivyo, mitandao ya kijamii inakuwa zana ya msaada inayoongeza ufanisi. Hunisaidia kushughulikia majukumu yangu ya kila siku na kuniimarisha na kuimarisha mahusiano yangu na watu mbalimbali.

Je, subira katika mstari unaweza kuonyesha ustadi wako wakuthibiti hisia na kuzingatia mambo muhimu. Ninajihisi kwa utulivu na nidhamu nikisubiri kwenye mstari. Ingawa, mara nyingine hupaswa kuwa na subira zaidi pale mstari ukiwa mrefu. Huchukua nafasi hiyo kama wakati wakutafakari, kupanga akili au kuangalia shuguli zangu zinazofuata ili kutumia muda vyema. Pia hupata fursa ya kuimarisha maandili kama subira, heshima kwa wengine na uvumilivu. Kwa kutumia mbinu za kuthibiti hisia, kama kupumua kwa kina au kuzingatia mambochanya, ninahakikisha hisia za kuchoshwa au hasira haziniathiri. Mtazamo wangu, kwa mtazamo huu kusubiri kwenye mstari kuna kuwa siokero, bali fursa ya kujifunza uvumilivu, kutafakari kwa utulivu na kujiandaa ki saikolojia kwa shughuli zitazofuata. Hivyo, ninanjihisi tayari makini na nikiwa na akili timamu hata nikisubiri kwa muda mrefu.

Chumba changu ni kidogo lakini chenye mpangilio mzuri na kuta zake ziko kwa rangi ya blue ya upole inayotoa utulivu na kuondoa msongo wa mawazo. Kitanda changu ni cha ukubwa wa wastani chenye giza laini na magodoro yanayofaa. Jambo linalonifanya nijisikie faraja na kupumzika vizuri kila siku. Kutoka dirishani naweza kuona bustani dogo yenye miti na maua. Hali inayo ongeza isia ya utulivu na kuunganisha na asili. Kila kitu chumbani kimepangwa kwa mpangilio wa busara ikiwemo meza ya kazi dogo na kabati la kuhifadhi vitu vyangu. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni kitanda. Changu kwani ni mahali pa kupona baada ya siku ndefu. Pa kutafakari na pa kupata usingizi mzuri. Chumba hiki huchangia sana utulivu wangu wa akili hisia za furaha na motisha ya kuanza siku mpya kwa nishati nzuri.

Jee, njia ni nayo chagua ya kuwasiliana na watu inaweza kujenga uelewano na mahusiano bora zaidi na pendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya wazi ya heshima na yenye kusikiliza pande zote. Mawasiliano ya ana kwa ana hunipa nafasi ya kuelewa hisia lugha ya mwili na muktatha wa ujumbe kwa ndani zaidi. Hata hivyo, ninatamani pia mawasiliano ya simu na maandishi. Hasa, pale, umbali au muda unapokuwa kikwazo. Ninapo zungumza na watu hujitahidi kuwa msikilizaji mzuri kabla ya kujibu. Ili kuhakikisha ninaelewa hoja zao kikamilifu. Pia, ninapendelea kutumia lugha rahisi. Iliyo wazi na isiyo ya utata ili kuepuka kutoelewana. Mawasiliano yangu uongozo na uaminifu, uvumilivu na nia ya kujenga mahusiano chanya. Kwa kufanya hivyo, huimarisha ushirikiano, upunguza migogoro na hujenga mazingira ya kuheshimiana ambayo hurahisisha kazi na mahusiano ya kila siku.

Je, uzoefu gani wakushangaza unaweza kubadilisha kabisa mtazamo wangu kuhusu maisha? Uzoefu wakushangaza nilio wahi kupata ni pale nilipopata na fasi ya kushughulikia jukumugumu bila maandalizi ya kutosha. Lakini nikafanikiwa zaidi ya matarajio yangu. Awali nilijawa na hofu na mashaka lakini nilipo amua kujiamini kusikiliza kwa makini na kutumia maarifa niliokuwa nayo mambo ya lianza kuenda sawa. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa maranyingi tuna uwezo mkubwa kuliko tunavyodhani na changamoto huja ili kutusukuma kukua. Kilicho ni shangaza zaidi ni jinsi ni livyo pata msaada na ushirikiano kutoka kwa watu wengine. Jambo lililo nionyesha nguvu ya kazi ya pamoja Baada ya Tukio Hilo kujiamini kwangu kuliongezeka na mtazamo wangu kuhusu changamoto ukabadilika Sasa naona changamoto kama fursa za kujifunza, kujiboresha na kujithibitisha Baada ya vitu vyako.

Mimi huyajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuanza na heshima, mawasiliano ya wazi na ushirikiano wa kweli. Kuwa tayari kusikiliza mawazo yao, kuthamini mitazamo tofauti na kutoa msaada pale inapohitajika. Pia, mimi hujitahidi kuwa mwaminifu na thabiti katika matendo yangu. Ili kujenga uaminifu wa muda mrefu. Kushirikiana katika kazi za pamoja hunipa fursa ya kuwafahamu zaidi, kuelewa nguvu zao na kujifunza kutokana na uzoefu wao. Ninatenga muda wa mazungumzo ya kawaida nje ya kazi rasmi jambo linalonisaidia kuimarisha uelewano na urafiki. Ninapokosea mimi huwa tayari kukiri na kujifunza na ninapofanikiwa hushirikisha wengine badala ya kujitukuza. Kwa kufanya kazi kwa moyo wa timu kuheshimiana na kusaidiana, kujenga mahusiano imara yanayoongeza tija kuleta mshikamano na kufanya mazingira ya kazi yawe ya kirafiki na yenye motisha kwa kila mtu.